Unaenda mahali pa ibada mara ngapi huwa naenda karibu kila wakati mimi huwa napenda kusikiza ibada na kuliabudu jina la mungu nikieza kusikiza ibada huwa napata ushahuri mwema na pia maisha yangu yatweza kuendelia vizuri kwa sababu nimeweza kumkubali yesu mwokozi wangu kwa maisha yangu.

Je unapenda chakula kitamu ndio napenda chakula kitamu chakula kitamu huwa kinafanya nasikia vizuri na pia kikiwa kitamu huwa kinakuwa na ladha mzuri viungo vinatoshea vizuri ukikila huwa unakula chakula ambacho kitakusaidia siku za usoni.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni. Wa hayo maoni yanafanya na juwa kile ambacho kinaendelea pale. Kama siku kuwa na ule ufahamu wa kile ambacho ikuwa kinaendelea nikisoma hayo maoni yataweza kunielezea kwa upana kile ambacho kilikuwa kinafanyika kwa hiyo video.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Mimi mwenyewe siwezi jipeleka tu hospitalini kama sina ugonjwa. Hii inamaanisha kwamba hospitali mimi nitaenda tu nikiwa mgonjwa lakini kujipeleka mara kwa mara kwenye hospitali ama niweze kusema nambari ngapi nimejipeleka kwa hospitali itakuwa ni ngumu kabisa hospitali nitaenda kama mimi ni mgonjwa.

Je umewai kufanya kazi ya kujitolea ndiyo nimewai fanya kazi ya kujitolea. Pale kanisa ni mimi huwa najitolea kufagia uwanja wa kanisa. Hii ni kwa sababu kuna mti pale huwa unaangusha majani mingi na kanisa huwa inakaa chafu. Mimi huwa najitolea kwenda kuangalia pale na nikipata uchafu naufagia wote nauzwa na natupa.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi wa kutengeneza barabara. Kuna barabara huu upande wetu, ambazo zimeweza kuharibika sana, na ni barabara hazijatengenezwa kwa muda mrefu kabisa. Kama tungeweza kuimarisha huu ujuzi wa kutengeneza barabara, tuneza kuwa na barabara mzuri, zenye zina pitika vizuri, na pia zenye hazina zile mashimo ambayo yanafanya magari mengine kupata. Kuweza kuanguka.

Je, unawafahamu majirani zako? Ndiyo, nawafahamu vizuri kabisa. Mimi kwanza kufahamu majerani wangu huwa inafanya naweza kuwaelewa vizuri. Ukiwa na shida naweza kukusaidia. Kwa sababu umekuja ukanieleza jinsi wewe mwenyewe unataka maisha yako yawe, jinsi wewe mwenyewe unataka kuwa. Hasa nikikuelewa kama jirani wangu, naweza kukusaidia wakati wowote unapokuwa na shida.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule? Nakumbuka mwalimu wangu wa kingereza ambaye alikuwa mwalimu mwenye alikuwa na shinda ametuwekelea viboko kabisa na kutuambia kwamba inafaa tukuwe tunasoma kwa bidii ili tuweze kupita hile kingereza hile kingereza ambaye alikuwa anatufunza lakini huyu mwalimu kwa viboko alikuwa hatari kabisa na mkumbuka huyo mwalimu wa kingereza hadi waleo.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Napenda viazi vilivyobondwa. Kisha vikiekelewa mahindi ndani hivyo viazi huwa vinanifanya nakuwa na nguvu zaidi na naweza kula hadi wa leo. Lakini huo muda ulikuwa wa kitambo but mimi naupenda hadi wa leo.

Je unapenda asali ndio napenda asali huwa inakuwa na virutubishi vingi kabisa na huwa napenda ninapo lamba asali pia huwa inanipatia protini na naweza kufanya vitu vingi na pia asali naipenda kwa sababu nikianza kukohoa nikiwa na kikohozi naweza kitibu kutumia asali.

Unafanya nini kwanza unapobaanza kazi? Ninapuanza kazi kitu cha kwanza ambacho nakifanya ni kusali mungu na kwa kuhakikisha kwamba ameweza kuniongoza katika maisha yangu ili niweze kuanza kazi yangu nikijua kwamba ili ambacho nakifanya kitakuwa chema zaidi na nitaweza kufanikiwa kutokana na hicho kitu.

Je unapenda hadithi za ajabu, ndiyo napenda hadithi za ajabu, uwa zinafanya nakuwa na ile fikra ya kwamba, hiki kitu kilifanyika kweli, uwa kinafanya nafikiria kabisa, lakini pia nikisoma hizo hadithi, uwa zinafanya nakuwa na ile, akili ya kuweza kufikiria kwa ufasaha, kwa ufanisi, naweza fikiria kitu hadi nikuwe na, lile jibu ambalo linakuwa la kuvutia.

Je unapenda kula samaki ndiyo napenda kula samaki. Samaki ni tamu kabisa na samaki pia huwa tu imetolewa kwa maji na kuja kufuraiwa pale kwenye mafuta samaki pia huwa inakuwa na nyama mzuri kabisa nyama laini ambayo ukila unasikia kwamba umekula kitu kizuri na ukiongezea pia ugali inakuwa sawa kabisa.

Harufu gani unaipenda? Harufu ya marashi. Marashi ya aina tofauti, tofauti. Ukinivutia marashi, nitakuwa na ule mvuto wa mautamu tu. Unasikia hiyo harufu kwamba inanukia vizuri kabisa manukato. Harufu ya marashi na harufu mzuri kabisa.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Mimi huwa nahakikisha kwamba nimebeba kalamu nakitabu. Mahali ambapo nitakuwa na rekodi vitu vyangu. Venye nitakuwa nasema na pia nitakuwa na rekodi kile ambacho kila mmoja wetu amekuwa akisema. Kisha kwa hiyo rekodi yangu nitaweza kuelewa kwamba kile ambacho tunafanya pale. Na kuwakikisha kwamba kila kitu kiko sawa na kiko kwenye orodha mzuri.

Jee umewai kutembelea ziwa au mto ndiyo nimewai kutembelea mto mto pale nyumbani kwetu kuna mto mdogo ambao watu wengi pia huwa wanavuka huo mto wakielekea zile zile sehemu za ngambo na huo mto una kile kivukio ambacho kinasaidia watu kuvuka kwenye huo mto kama hakungekua nacho watu wingu wangekua wanapoteza maisha kwenye huo mto.

Mnyama wangu wa kufuga ni kuku, huyu kuku ana mabawa mengi, na pia huwa anakuwa mwepesi sana wa kufuga. Napenda tabia zake, napenda jinsi kuku haina mambo mingi sana. Kazi yako ni kupea tu chakula na kuhakikisha kwamba iko sawa kabisa. Na pia nitafanya jinsi vile viwezao nipate kwamba hiyo kuku imenizalia mayai na au wanyama pori pia ninawapenda kuwafuga kwa sababu huwa inanisaidia kwa ulinzi pale nyumbani.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Nimejifunza kuishi pamoja na wenzangu kuhakikisha kwamba tuko kwenye uhusiano mzuri kila mmoja wetu. Uhusiano mzuri huwa unafanya watu hawatengani na pia kila moja anaeza kuwa na ile nafasi ya kugawa kile ambacho wanafikiria na kitaifadhi maisha kila mmoja wetu.

Nachaji kifaa chako marangapi kwa siku? Kama mimi, simu yangu naeza ichaji mara mbili kwa siku kwa sababu huwa inakaa na moto sana na huwa sioni haja ya kucharge kila wakati. Huwa naicharge mara mbili kwa siku. Na huo moto utanipeleka zaidi.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku. Mimi huwa natumia gari, gari ama matatu. Tuseme matatu, matatu huwa inakuwa kifaa cha kunisafirisha na huwa kinanisafirisha vizuri kabisa nafika pale nilipotaka kwenda vizuri na pia nauli yake si pesa mingi. Naweza lipa pesa kidogo na nifike pale penye nilikuwa nahitaji kufika.

Unatumia wi-fi au data ya simu. Natumia wi-fi. Natumia wi-fi. Huwa natumia wi-fi kwa vitu vyangu vingi sana. Na wi-fi ukilinganisha na data ya simu wi-fi huwa inakuwa iko na mtu analipa pesa kidogo kulingana na data ya simu.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri katika nchi tofauti tofauti. Ningekuwa na huo uwezo ningependa kabisa manake mimi ni mtu ningependa kusafiri nchi mbali mbali na kuweza kuona utamaduni wao uko aje jinsi watu wanavyoishi na jinsi vitu vinavyoendelea katika hizo nchi tofauti tofauti.

Mziki gani umewasikiliza mara nyingi. Mimi hua napenda kusikiliza mziki wa taarab. Huo unakua mziki wa pole pole na huo unanifanya na kuwa mwepesi wa hasira kabisa. Huo mziki wa taarab huwa unanipeleka pole pole na sikiza polepole kwa utaratibu. Na kisha hata nikiendelea kusikiza hivo napata hata kama sikua najua hiyo wimbo at least nimeweza kujua.

Je umewahi kushiriki mashindano, ndiyo nimewahi kushiriki mashindano, mashindano ya kukimbia, niliweza kukimbia mita moja na mita mia moja, samahani, na niliweza kufuzu na nikakuwa nambari moja. Hayo mashindano yalikuwa mepesi kabisa na hata mashindano mengine yakikuja nitaweza kushiriki yale ya mita mia moja.

Unapata habari wapi? Mimi huwa napata habari kwa vyombo vya habari kama vile televishini. Nina televishini hapa kwa nyumba na nikieza kuitazama televishini huwa naweza kupata habari tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, habari zetu za Kenya, jinsi watu wanavyoendelea, jinsi watu wanavyoishi, habari tofauti tofauti huwa nazipata kutumia televishini.

Mboga gani unazopenda kukula? Napenda kula mboga za majani kama vile sukuma wiki. Hizo mboga zina vitamini na pia kuzianda na kuzitayarisha huwa inakuwa rahisi kabisa. Sukuma wiki ni mboga ambayo kila mtu anaweza kuwa na ile kila mtu anaeza ila haibagui mtu yeyote.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu napendelea kuwasiliana vipi ana kwa ana macho kwa macho, huwa tukipatana hivyo unapata kwamba nimeweza kukuelezea kile ambacho nilikuwa nataka kukuambia na umeweza kuelewa kabisa vizuri. Hiyo tu kupatana huwa inafanya mnaelewana vizuri na mambo mengi ya ugombv hayapo. Unasikizana kabisa vizuri.

Nini kinacho kufanya ufurahi sana? Kinacho nifanya nifurahi sana ni ule wakati ambapo nimeweza kupata chakula kingi na nikiwa na njaa naizekukila hapo uwa nafurahisana na naeza kupata nguvu ya kuendelea kufanya kazi tofauti tofauti. Asanteni.

Je unapenda mziki wa jadi ndio napenda mziki wa jadi mziki wa jadi huwa unafanya nakumbuka vitu vingi vya zamani na pia huwa inafanya naweza kuelewa mambo ya zamani kama vile tamasha za mziki ngoma vile vifaa ambavyo vilikuwa vinatumika kucheza mziki ule wakati wa jadi.

Jee, unahifadhi kitu cha thamani? Ndio. Nina meza yangu ambayo imeundwa kutumia glasi. Ninaipenda kabisa na nitaweza kuhifadhi. Isiweze kuharibika ama mtoto kuja kuigonga na ikavunjika. Hicho ndicho kitu cha thamani ambacho nakiifadhi na nitaweza kuituunza kabisa.

Tazama video wapi mtandaoni? Mimi mtandaoni huwa natazama video kupitia facebooku. Facebooku huwa inanionyesha video vingi na naweza kuviangalia na kuweza kuelewa. Aina tofauti tofauti ya vitu ambavyo vinaendelea mtandaoni. Facebooku ndio mtandao ambao huwa natumia kutazama video vyangu.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo? Wazo ambalo ninalo kwa siku ya leo ni ule wakati niliweza kuhitimu alama ya A kwenye masomo yangu ya chekechea niliweza kupita na kishanikapewa zawadi tofauti tofauti na mama yangu pia akaweza kunisalimu na pesa.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi? Mimi na familia yangu ningeweza kutumia mda kwa kujivinjari na kuueza kuogelea kwenye ufuo wa bahari. Kuogelea pia huwa inafanya tunakuwa na ule usiano mwema na familia na mambo mengi yanaweza kufanyika pale kama vile kuvua samaki.

Unapendelea chakula chenye ladha gani. Napenda chakula ambacho kimipikwa na ladha ya biriani. Biriani huwa inaladha mzuri kabisa na huwa inavutia inamvuto wakati chakula kimipikwa naeza jua kwa mita miamoja kwamba hile ni biriani inapikwa.

Je unapenda kucheza michezo ya video ndiyo. Video kwanza huwa naeza kuona zile picha zinazoendelea pale na hapo naeza weza kucheza huo mchezo vizuri manake ni kitu ambacho kinaonekana na macho naeza kuyaona vizuri kile ambacho nafanya.

Kipindi gani cha televisioni unachopenda, kipindi cha spoti. Inapofika masaa ya saa mbili usiku, mimi hukimbilia kwenye runinga na kufungua televisi, kuifungua hiyo televisheni. Na kuweza kuelekea pale, napenda kuona spoti. Spoti huwa inafanya na kuwa na ile hamu ya kukuwa mwanariadha siku moja. Na naweza kufanya mambo mengi pale na hata kuweza kutimiza ahadi yangu ya kukuwa mwanariadha.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Mimi kama nataka kushirikiana na timu, nitahakikisha kwamba sisi wenyewe tunasikilizana na tuneza kuelewana moja kwa moja. Mwingine akisema kitu, tunasikiza, tunapeana maoni tofauti tofauti yetu ambaye ataweza kutuhikimu kwa maisha yetu ya usuo.

Unashugulikia kazi za dharura vipi. Kwanza kazi za dharura nitazishugulikia hivi nitahakikisha kwamba zile kazi ambazo ni zenye zenye zinaka mingi nitaweza kuzishugulikia haraka ipasavyo kisha nizipeleke kwenye idara ambazo zinaitaji na zile kazi ambazo zina volumu kidogo nitaweza kuzishugulikia badae na nitaweza kuzimaliza kwa wakati unaofa. Kwa hiyo.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Ninapo hitaji msaada kazini, mimi kwanza huwa namkimbilia yule mwenye ana tuongoza katika kazi, kazi yetu. Ile sekta ambayo nimewekwa nitamkimbilia, kisha nimueleze kile ambacho kina nikumba, na yeye mwenyewe ataweza kunielewa, na kisha kunipa usaidizi. Na kama ye mwenyewe hatatoshea huo usaidizi, nitaweza kuwaeleza marafiki wangu wale wenye wako kazini, ndiposa waweze kunielewa na kunisaidia.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Napenda kuvaa nguo za rinda, rinda huwa ni mzuri kabisa huwa inafika chini vizuri na pia huwa inaonyesha mwelekeo wa adabu rinda nikizivalia zile naweza fanya nayo kila, naweza enda nayo kila mahali, naweza enda kazini naweza amua nivae rinda niende nayo kwenye kwenye kazi.

Je, unavaa saa, ndiyo, navaa saa, saa huwa inanisaidia sana, kwanza ni ile kuweka muda wa kufika mahali, huwa inanirahisishia kabisa, nikiangalia hivi nione nimechelewa, nitaweza kurekebisha ule muda na kuhakikisha kwamba, siku yenye inayofuata, sitaweza kuchelewa. Nikivalia saa huwa inafanya nakuwa mwepesi wa kuangalia na kuweza kutimiza wakati ambao naofaa katika ile mahali napotaka kuenda.

Ugependa kurudi ujana? Ndio, ningependa kurudi ujana. Hapo ndipo watu wengi huwa wanaweza kujielekeza katika maisha na kuweza kupata habari tofauti tofauti kutoka kwa watu tofauti tofauti na kujitenga kwa vile vitu ambavyo vinaweza kuangamiza wakati ujao.

Je umewahi kufanya yoga la sijawahi kufanya yoga lakini nafikiria kufanya. Nikipata muda naweza fanya lakini yoga nayo sijawahi jaribu na nikiweza jaribu nitaweza kupatia na ule. Ule mwelekeo ambao nimeweza kutumia ndiposa nikafikia pale.

Unapenda maua ndiyo, napenda maua. Kwanza maua ya na harufu mzuri na ya kupendeza. Maua ya kala tofauti uwe yananifanya unakuwa na mvuto na pia inarembesha nyumba. Inakunuwa yali maua naezapanga kwenye nyumba na nyumba ikawa ya mvuto yenye kupendeza.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa nyumba, wa chumba? Unapenda rangi ya samawati. Rangi ya samawati huwa inafanya nyumba, inakaa yenye mvuto. Na pia mtu akija kwa nyumba yako, huwa ana iangalia na kusema unarangi mzuri ambayo umeweza kuipaka kwenye nyumba yako. Huwa napenda hiyo rangi kwa maana huwa haiharibu macho yako. Hata zile stima zikiwaka huwa haiwezi kuharibu macho yako.

Unapendelea kusoma au kuandika. Mimi napendelea kuandika. Kuandika huwa inafanya nina mkono wangu unakuwa mwepesi na kushika ile kalamu na kuandika hizo herufi na pia kuweza kuziandika kwenye laini huwa inanifanya naskia vizuri na mwenye upesi sana. Kuandika huwa inakuwa kitu mzuri sana kwangu na huwa sipendelei kusoma.

Unapanga kazi zako vipi? Kazi zangu huwa nazipanga kulingana na ile kazi ambayo ni mingi huwa naipanga kwanza. Kisha hile kazi ambayo ni kidogo huwa naipanga mwisho wa maana itachukua muda kidogo zaidi. Lakini ile kazi yenye na mambo mingi huwa naanza naayo kwanza kwa sababu inezachukua mda mingi lakini huwa ntaifanya kwa mda unao stahili.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Mimi napenda kuandika kwa mkono. Mkono wangu, tangu nikuwe mtoto, darasa la kwanza, nilifundishwa kuandika na hapo ndipo nilijua kwamba mkono wangu unaeza andika na unaeza andika kwa masaa marefu kabisa. Kutumia mkono huwa inakua vyema kabisa na pia kuandika huwa inakua rahisi na kuziandika zile herufi kwa mstari huwa inakua pia rahisi.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Wakati wa jua kali, mimi huwa najiburudisha kwa kinywaji baridi na huwa napenda kuogelea kwenye maji ambayo si baridi kabisa lakini yako pale katikati. Nikiingia kwenye yale maji, nikimaliza kuogelea, nijipanguze na taweli, kisha nikunywe kile kinywaji changu baridi huwa nasikia niko mwepesi wa hasira.

Unapenelea viatu gani? Napenelea vile viatu vya manyoya, vile ambavyo vinakuwa vimitengenezwa kwa manyoya ya mbuzi. Hivyo viatu huwa vinakuwa vya joto kabisa na unezatembea navyo wakati wowote, wakati ule ambapo unajisikia kutoka nje unezavivalia, na ule wakati wa baridi pia huwa vinakua vizuri kabisa unavalia na huwa vinakufanya unakua na joto jingi usiweze kushikwa na ugonjwa wowote wa baridi.

Nawakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Wafanyi kazi wapya nitaweza kuakaribisha kwa kuwaambia hapa ndipo pana stahili kwenu na mkikaa hapa mtaweza kupata mawaidha nbalimbali na kazi yenu itaweza kukua rahisi kabisa na mtakuwa wepesi wenye kufanya kazi. Hapa kwetu nitawaeleza kwamba wataweza kukua na ile uhusiano mwema baina ya wafanyikazi wenzao na bosi wao.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula kama wali huwa nakula mara nyingi mchana. Huwa ni chakula ambacho naeza kipika kwa urahisi kabisa na hakihitaji viungo vingi sana kwa kuuandaa mchele wangu.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Shirika langu nalipenda sana kwa sababu watu pale huwa wanakuwa na ile amani, huwa wanakuwa na ile uhusiano mwema kabisa, na pia moja baada ya mwingine huwa wanaweza kusema shida zao, na kisha moja kwa moja wao wenye wanatatua, na kuweza kupata ile namna ambayo wataweza kukabiliana na lile jambo.

Je unagawanya taka zako? La mimi huwa sigawanyi taka zangu huwa naziweka zinakuwa pahali pamoja zikitapakaa huwa inakaa ni kama imeleta uchafu mwingi zaidi lakini taka zangu nikiziweka mahali pamoja huwa inafanya hiyo mahali inakuwa kabisa vizuri na inakuwa safi kabisa geni yoyote akija atakuwa anasikia hewa ni safi na pia hakuna mambo mengi.

Unapenda kupanda milima? La, sipendi kupanda milima. Milima huwa mirefu sana. Na nikipanda pale huwa nasikia nimechoka na pia ninakosa nguvu ya kuendelea kupanda huo mlima. Huwa napendelea sana kutembea tu, lakini mambo ya kupanda milima kwangu huwa inakua ngumu kabisa.

Sherehe yako ya kupendezwa ni ipi? Sherehe ya harusi, napenda sana kwenda kwenye harusi za watu, lakini tu kama nimealikwa. Nikienda pale kwanza ule wakati wa keki huwa napenda huo wakati kabisa, maanake ni ule wakati ambako kila mtu huwa anakalia kitako na kungojea kupewa keki.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ningependa kuambia mtu mwingine kwamba fanya kile ambacho roho yako inakuambia ufanye. Kama unaona roho yako imekukataza wachana nayo. Na kama unona roho yako inakuambia kwamba unaweza fanya hicho kitu. Basi, endelea kukifanya.

Je, wewe ni mtu wa kuamka mapema au siku. Mimi ni mtu wa kuamka mapema mapema ni ule wakati ambapo macho yangu ya naangaza na kuweza kuanza siku ikiwa kabisa njema kuamka mapema pia huwa inafanya akili yako inapumzika na ile baridi ya asubuhi huwa inakuchangamusha na kutengenezea siku inakua sawa.

Unashugulikia makosa kazini vipi? Nikiwa nimejipata kwenye makosa kazini, mimi huwa naomba msamaha na kusema kwamba hakuna siku nyingine ambapo nitaweza kujipata kwenye makosa kama hayo ama makosa mingine yoyote. Nitaweza kuji tenga katika mambo ambayo yataniletea makosa na kuweza kushugulikia kile ambacho kitaweza kunifaidi katika maisha.

Je, unapenda kupiga picha? Laa, mimi sipendi kupiga picha. Saa zingine huwa naona ni kama nikipiga picha mbele ya watu, watu wataniangalia na macho mengine na kisha hata sitaweza kupata ile nguvi ya kusimama pale na kupiga picha. Kupiga picha mimi kwangu, labda mara moja moja, lakini kupiga picha huwa sipendelei sana.

Je, unapenda kucheza ngoma? Ndiyo, unapenda kucheza ngoma. Ngoma huwa inakuwa tamasha mzuri kabisa na huwa inanifanya viungo vyangu vinakuwa laini na naweza kujiburudisha kwa aina yoyote ile na kwenye kwenye mwelekeo mzuri kabisa. Kucheza ngoma huwa inakuwa safi kabisa na napendelea sana.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani, napenda kuwa mahali pa utulivu, mahali ambapo hapana kelele mingi, hapo mahali huwa pananituliza na kunifanya niwe mwenye upesi wa hasira, na pia huwa najaribu kutazama ule ule wakati wangu ambapo naeza kufanya vitu moja mbili ili vitu vyangu viwe salama kabisa.

Unafanya nini kulinda mazingira ili niweze kulinda mazingira huwa nahakikisha kwamba taka zote nimeziweka kwenye pahali pamoja ama kwenye lile begi la kuweka takataka nikieka takataka pale huwa inafanya mazingira yanakuwa safi kabisa na pia ile hewa safi ya kuvutia na ambayo mtu anaeza ipumua vizuri.

Nafanya aje kazi ya ushirikiano na wengine, kazi ya ushirikiano na wengine huwa naifanya hivi, huwa naambia wenzangu kwamba ni vizuri, sote tuelewane, na mmoja akiwa na shida, sisi wote tunaweza itatua bila kusumbuana, na mwengine pia shida ikimkumba, unaweza msaidia wakati hiyo shida imekuja.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamia. Kusimamia huwa inafanya mtu anaweza kukua na ile nguvu ya kusema kitu na mwingine akasikia. Lakini ukisimamiwa hiyo inamaanisha kwamba ni yule mwingine atakuwa anakusaidia. Lakini we mwenyewe mambo yako yatakuwa chini na yule mwingine atakuwa juu. Lakini nikijisimamia inamaanisha kwamba nitakuwa nafanya vitu vyangu mwenyewe.

Nafanya nini mara nyingi wikendi mara nyingi wikendi mimi huwa nachukua nguo zangu nazifua zile nguo ambazo zilikuwa chafu nazichukua vizuri naeka kwenye besheni naeka maji sabuni kisha naanza kuzifua nazianika kule juu na wakati ukifika nikipata nguo zangu zimekauka nitazitoa na nikuje nizipange vizuri nizirudishe kwenye kabati.

Je unapenda kukimbia la sipendi kukimbia. Saa zingine nikikimbia roho yangu huwa inakimbia pia na huwa inafanya inakimbia zaidi nikiweza kukimbia labda nikimbie pole pole lakini nikikimbia sana huwa inafanya roho yangu inatatemeka na vitu kama hivyo vinaweza kukudhuru katika afya.

Jee, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? La siwezi kabisa. Siku hizi teknolojia ndiyo kila kitu. Sasa hivi singeweza kufanya haya mambo, singeweza kujibu haya maswali kwa sababu teknolojia haingekuwa. Lakini sa hii ju kuna teknolojia, naweza shika simu na nikaingia kwenye mtandao na kisha nikaanza kufanya haya maswali.

Jee unapenda kuchora au kupaka rangi, napenda kupaka rangi, huwa inakuwa rahisi kabisa, sana sana ukipaka rangi kwenye kuta, uta huwa zinatokea vizuri kabisa, na pia kupaka rangi huwa haistahili mambo mengi sana, ni kile tu kipakio cha kupaka rangi na rangi yenyewe, na kisha pahali penye utaweza kusimama kama wewe ni mfupi, ama kama unatoshea vizuri, unapaka rangi kwa wepesi.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Katika kazi yangu, ningependa kukuwa meneji, meneji wa hili kazi, ningependa kuwaelezea wenzangu kile ambacho inafaa wakuwe wanafanya kwa sababu mimi nimekuwa nikikifanya hicho kitu na kimekuwa kikiniendea vizuri. Sasa nitaweza kuwapa mawaidha wenzangu wale wadogu wangu na kuwaeleza kwamba wakipitia huu mtindo, wakifanya huu mtindo, wataweza kuelekea katika laini mzuri.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi wakati wa usiku wakati wa usiku mimi huwa nafanya kazi zangu vizuri kabisa unajua huo wakati ni ule wakati umeshamalizana na zile zile vile vitendo vya asubuhi na mchana lakini usiku sasa ni ule wakati umefungua kazi yako na unataka kuifanya zile kazi za mtandaoni.

Nakula nini mara nyingi asubuhi? Mimi mara nyingi asubuhi huwa nakunywa chai na mkate. Hicho ndicho chakula macho nakipenda kabisa. Na pia ukiangalia bei yake. Si ya juu kabisa. Na ni chakula macho. Mtu yeyote anaweza kipata kwa bei rahisi. Na pia kina nguvu zake. Na ukila hivyo siku yote utakuwa mwenye nguvu.

Je umewahi kufuga mnyama? Ndiyo nishawahi fuga mnyama na yule mnyama ni kuku kuku wananitagia mayai na kila wakati wananitagia mayai wana pata vifaranga kutoka kwa hayo mayai na hao vifaranga wanakuwa wakubwa wanakuwa kuku nyingine na hivyo ndivyo venye tunaendelea kufuga hao wanyama.

Je unapinga kura? Ndiyo nitapiga kura na nitahakikisha kwamba nimechagua yule mlinzi mzuri mwenye ambaye atatusaidia katika maisha yetu na kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu ana haki yake na ana uwezo wa kuishi maisha nzuri katika hii wakati wetu.

Napendelea baridi au joto. Mimi huwa napendelea joto. Joto huwa inafanya mwili wangu unakuwa mzuri kabisa. Na joto pia huwa inaongeza mwili inakuwa na afya mzuri na yenye kupata virutubishi.

Nafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wabaridi kali mimi huwa nahakikisha kuwamba nimepata zile nguo ambazo zitanipatia joto na pia navalia sweta mzuri kabisa enya nitaifunga vizuri nieze kupata joto manake baridi ikiingia kwenye mwili huwa inakufanya unakua mgonjwa na hayo si mambo ambayo tunayotaka kwa sasa tunataka kukua wenye afya nzuri na baridi kutuingia kwenye kifuwa na kutulitea ugonjwa.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mambo mapya mimi huwa napenda kujifunza kwa kuangalia televisheni na kueza kuangalia wale watu wanafanya nini. Nikishaona hivyo pia mimi nitakaa chini nijaribu kufanya hicho kitu na kama nitalemewa nitarudi pale niangalie hadi ule wakati nitahakikisha kwamba niko sawa kuendelea na hicho kitu.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndio huwa nafuatilia kabisa. Huwa nahakikisha kwamba nimefuatilia ndiposa niweze kujua Kenya yetu inelekea wapi. Nisipofuatilia mambo kama hayo, nitatumbukia na niteweza kupoteza ufahamu. Lakini nikiweza kufuatilia nitahakikisha kwamba, kila mmoja wetu ana ile ile habari ambayo inaendelea katika nchi.

Unafanya aje kazi na timu ya mbali. Timu ya mbali huwa nahakikisha kwamba kila mmoja wetu ana uwezo wa kupata simu. Simu huwa inafanya mawasiliano yanakuwa rahisi kabisa na tunaweza kuwasiliana pale vizuri bila moja wetu ama sisi sote kusumbuana kila mahali tunapo enda.

Wagani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri nitampa hii sifa ya kusema kwamba uongozi wake uko sawa kwa sababu yeye mwenyewe anasimamia kila mtu na kuhakikisha yule kila mmoja wetu ana uwezo wa kupata kile ambacho anahitaji kwa ufasaha kabisa.

Kuna malengo gani kwa kazi yako? Malengo ambayo niko nayo kwa kazi yangu ni kuhakikisha kwamba kile ambacho nimekujia pale nimeweza kukipata na kuhakikisha kwamba kimenisaidia vyema kabisa. Malengo yangu ni kuhakikisha kwamba nimeweza kutimiza ahadi zangu na kukuja na kile ambacho kitaweza kunisaidia kutokana na hiyo ahadi ambayo nimetimiza.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Katika timu, kushirikiana huwa inakuwa rahisi kabisa. Hii kushirikiana huwa inakuja hivi, u huwa naelezea wenzangu kwamba inafaa muwe pamoja. Kila mmoja akitoa uamuzi wake, kila mmoja inafaa kuwa nasikiliza, anajaribu kuelewa mbona huyo amesema hivi.

Unashugulikia muda vipi kazini? Mda wangu kazini huwa nakikisha kwamba kila kitu ambacho nimepewa kazini nimekifanya na zile kazi ambazo zinaitaji mda mwingi wa kufanya huwa na arakisha nazifanya kabisa zikitakikana ziko tayari kwa kupeanwa kwa kazi.

Udhaifu wako vipi kazini? Udhaifu wangu nitaushugulikia hivi. Nitahakikisha kwamba nimeweza kufanya kazi zangu kwa wakati unaoafaa. Ndiposa hizo kazi zisije zikawa mingi na zikanishinda. Zikiwa mingi, hapo inamaanisha kwamba hizo kazi zitaweza kunishinda. Lakini nikiweza kushughulikia hizo kazi moja baada ya nyingine ama kuanza na zile kazi ambazo ni mingi na kuzimaliza katika wakati unaofaa. Itakuwa ni sawa kabisa.

Kweo gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni kufika ile wakati ambapo naeza furahia ile pesa nimeweza kufanyia kazi na niweza kutimiza ahadi ya kutengeneza pesa mingi ambayo itaweza kunisaidia na hata kuweza kusaidia wenzangu.

Mahusiano gani na wazee wako? Mahusiano yangu na wazee wangu ni kuwasikiliza na kuhakikisha kwamba kile ambacho ameniambia ni sawa na ninaweza kukifuata manake nikisikiliza wazee wangu na mimi ni mdogo wao huwa inafanya wanasikia vizuri kwamba yule mdogo wao ana heshima na anaweza kuwasikiliza.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wakuweza kusaidiana katika kazi kwa wale ambao wameingia kazini na hawajaweza kuelewa kile ambacho wanakifanya, mimi huwa najitolea kuwasaidia bure bilashi bila kuwaitisha kitu chochoote, asante.

Tundalako lakupendeza ni lipi. Tundalangu lakupendeza huwa linakuwa maembe. Nikiona maembe kwanza yale yenyekala ya manjano huwa yananipendeza kabisa. Maanake hayo ni maembe ambayo ya meiva na yanasukari. Sukari mzuri kabisa ile ambayo haita kudhuru kiafya. Maembe pia huwa inanipatia vitamini na naweza kufanya kunitenga katika maambukizi ya magonjwa.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini? Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yule ambaye anaweza kunisaidia kujitenga na wale marafiki wapotevu atakuwa mwenye kunisaidia sana. Manake wale marafiki wao wanakuwa wabaya kabisa na usipojitenga kwao utaeza kuharibu uhusiano wako na kampuni na pia utapoteza kazi.

Ni somo gani ulilolipenda shuleni? Somo la kiingereza. Somo la kiingereza lilikuwa somo nzuri kabisa na ningependa kulitumia tena na tena na tena. Lakini kwa sasa natumia kiswahili lakini kingereza ilikuwa ni somo langu nililolipenda shuleni, sana kabisa. Nililipenda hilo somo kwa kuwa lina uwezo kunifikisha mbali.

Unaoga marangapi kwa siku? Kwa siku, mimi huwa naoga marambili, asubuhi na usiku. Hii huwa inanifanya kwamba nakua natoa uchovu na pia naeza kuwa mchangamfu kwa kila kitu ambacho nataka kukifanya. Lakini nikioga maramoja, huwa inafanya siku mchangamfu, lakini marambili kwa siku, huwa inakuwa sawa kabisa.

Unatoa sadaka au michango? Mimi huwa natoa sadaka. Nikienda pale kanisani huwa nahakikisha kwamba nimetoa sadaka na nimeweza kumshukuru mungu kwa kunipa siku nyingine ya kuwana uhai, manake mimi ninapotoa sadaka huwa naona kwamba mungu amenifanyia mengi na hicho ndicho tu kinachofanya namilipia.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni. Mimi huwa nafanya mazoezi asubuhi. Asubuhi ninapoamka naoga. Kisha naenda pale kwenye kitanda changu na naanza kufanya mazoezi hapa na pale. Mazoezi huwa inafanya viungo vyangu vya mwili vinakuwa sawa kabisa na naeza pia jitenga na maambukizi ya ugonjwa.